Mahali ambapo natazama video mtandaoni kwa mara mingi ni mtandao wa tiktok. Katika mtandao ya kijamii iliyopo kwenye rununu yangu ya mkononi. Pali ambapo natazama video katika mtandao wa au katika mtandao ya kijamii ni tiktok na kwa mara mingi pia huwa ni mtandao wa youtube, na kwa mara nyingine mtandao ya facebook Lakini mitandao ambayo huwa na muda mwingi ikilinganishwa na mwingine ni mitandao ya TikTok alafu mitandao wa YouTube. Unafati.

Ninapokuwa nyumbani, ninapokuwa na furaha, mimi hujihusisha pamoja na marafiki zangu kusherehekea na kujifurahisha na kuona kuwa tunakaa kwa hali ilio nzuri. Kwa hivyo, ninapokuwa na furaha mara nyingi nyumbani, mimi hujihusisha na kufurahia pamoja na wenzangu, na pamoja na marafiki, na pamoja na walio karibu na.